Hali ya hewa leo ikiwa ni siku ya Jumanne ni jua kali jua limeweka sana kiasi kwamba ardhi inapata joto haraka na mtu anahisi kiangazi hasa kwa anzia asubuhi kuwelekea mchana jua likiwa kali hivi watu huhisi kiu mara kwa mara nguo nyepesi hupendekezwa na shughuli za inje. Huitaji tadhari ili kuwepuka kuchoka au kuugua na jua wakati huo huo kuna upepo unaovuma ambao unaleta nafuu fulani. Upepo huu upunguza joto kidogo. Husongeza hewa na kufanya mazingira ya hisi kuwa mwepesi kuliko. Kama kungekua na jua bila upepo. Pia upepo husaidia kukausha jasho haraka na kufanya hali ya hewa iwe ya kustahimilika.